Naam mimi napenda kusoma maoni mtandaoni manake nikisoma maoni mtandaoni inasaidia kuelewa jinsi watu wanavyofikiria na jinsi watu wanavyotazama mambo. Ukipata kusoma maoni mtandao unaweza kupata maoni tofauti tofauti na kuelewa jambo kwa mitindo tofauti kulingana na maoni ya watu manake kila mtu ana maoni.

Simu yangu kwa sana uitumia kwa mazungunzo, utumia kwa mawasiliano na familia yangu, na wafanyikazi pia wenzangu. Na pia ni simu naitumia kufanya research kwenye mitandao, naitumia pia kuingia mitandaoni.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kwamba katika jambo lolote unalofanya katika maisha ni jambo la muhimu muhimu sana kujiamini. Katika jambo lolote unalofanya maishani jiamini. Kuwa na uwakika jambo hili nafanya ninauwakika nalo na nimelitekeleza kwa ufasaa.

Hali ya hewa ninayo ipenda ni hali isiyo kuwa na kibaridi sana, ni hali ikuwe na joto, si baridi sana manake baridi huwa, hainifanyi vyema. Kwa hivyo hali ya hewa ni ile kukiwa na kajoto flani, na si joto jingi, naam joto kwa wastani.

Kitu kinato nifanya nicheke ni video za tiktok. Katika mtandao wa tiktok pale hivi kuna video huwa ziko pale. Nikizitazama mimi huwa nacheka kwa sababu unapata kuna zile prank. Kuna yale masihara watu wanafanyiana kule kwenye mitandao yananifanya nicheke.

Habari nazipata kupitia mitandaoni na pia kwa kutazama runinga. Hiyo ndiyo jinsi ninavyopata habari naam kupitia mitandaoni kama vile mtandao wa X, kuna mtandao wa facebook na pia tiktok siku hizi wanaweka habari kule pia. Na kwa sana nikiwa nyumbani nitapata kupitia runinga.

Napenda mvua sababu mvua inasaidia wakulima, mvua inasaidia wafugaji. Wakulima wengi wanategemea mvua, mimi pia kama mkulima na mfugaji napenda mvua. Sababu itanisaidia katika ufugaji wangu, mvua ikinyesha, nyasi zinamea, na mifugo wanapata chakula.

Sinema. Sipendi kuenda sinema. Mi hupenda kutazamia movie nyumbani. Kwa hivyo, wakati nimepata nafasi nyumbani, nitatazama movie. Ama kapati na pumzika. Kwa hivyo, sipendi kuenda sinema. Ni nadra sana upate nimeenda sinema. Kwa hivyo, mi utazama movie nyumbani.

Hekima nimeyojifunza ni kuwa na subira. Kuwa na subira na usiwe na tamaa katika maisha. Manake kila kitu kinafanyika kwa wakati wake na kila kitu inataka mpango. Lakini kitu cha msingi ni subira.

Simu yangu huwa naitumia kwa mawasiliano zaidi, mawasiliano ya kazini, mawasiliano na watu ninaopenda zaidi, watu wa karibu sana, na pia saa zingine nitumie kuingia mtandaoni kufanya research ya data pale kwa hivyo lakini sana sana simu yangu naitumia kwa mawasiliano.

Uthaifu wangu kazini naushukulikia kwakikisha kwamba nimejua uthaifu wenyewe unatokana na nini. Nikisha juu uthaifu wangu unatokana na nini. Naanza kutafuta jinsi au namna nitakavyoyimarisha. Kwa mfano labda ni mawasiliano kazini na wafanyi kazi wangu wenzangu. Nakikisha kwamba nimeakikisha kwamba mawasiliano yamekua shuari.

Wakati wa mapumziko kazini, huwa napitia, nafanya fanya upekuzi, wakazi nilizofanya. Sana sana nihakikisha kwamba hakuna dosari yoyote katika kazi ile. Hivyo muda mwingi sana ninapopumzika, huwa napekua pekua kazi nilizofanya kuhakikisha hakuna dosari yoyote.

Mnyama wa kufugwa, nafuga paka kwa sasa. Ndiyo mnyama nafuga. Paka ni mnyama aliyetulia. Haswa ukipata paka ambaye ametulia. Paka ambaye si mwoga. Huwa ni wazuri. Kwa sababu paka ni paka akishashiba. Huwa hana neno. Na muda mwingi paka huwa anatumia kulala. Kwa hivo si msumbufu.

Katika mfumo wa kushambulia tatizo kazini natumia sana hekima jambo la kwanza. Jambo la pili ni kuelewa tatizo hilo limesababishwa na nini ama ni jambo gani ambalo limechochea tatizo hilo kuwa kwa hivyo nikishaelewa kitu ambacho kimechochea tatizo lile kwanza tunasuluhisha tumalize chochezi la tatizo hilo naam.

Naam kumbukumbu za kutoka utotoni ninazo nzuri ni za kumbukumbu wakati baba anapotoka kazini. Maanake baba alikila akitoka kazini alikuwa lazima aje na kifurushi. Na kifurushi kile kilikuwa na peremende ndani na juisi. Kwa hivyo ni kumbukumbu ambayo naipenda sana na huwa ni nzuri kwangu.

Mawasiliano ya wafanya kazi wenzangu ni kwa mfumo wa simu ama kwa njia ya simu hasa hasa wakati tupo kazini na wakati tupo nyumbani. Ila kazini kwa mara mingi sababu atupo sehemu mbali mbali ni moja kwa moja. Uso kwa macho tukita zamana pale tunawasiliana. Lakini kama tuko mbali labda nipo nyumbani au nimesafiri ni kwa njia ya simu.

Utaratibu wangu wa jioni ni kwamba nakishatoka shughuli zangu za mchana, ni masaa ya jioni kuanzia pale midaa ya saa kumi, saa kumi na nusu. Ndipo naanza shughuli zangu za jioni. Naanza utaratibu wangu pale sina sherehe, naenda nyumbani natulia napata ukifika midaa ya saa moja, saa mbili, napata chakula changu cha usiku, kisha napumzika, ndiposa nijiandae kwa siku ya kesho kazini.

Nchi ambayo ningependa kutembelea ni nchi ya Dubai. Naam, ningependa kutembea nchi ya Dubai kwa sababu ya mandhari yake na pia nikaweze kuona majengo kama vile Baj Khalifa. Ni nchi ambayo pia ningependa kuweza kujua labda maisha yao wanaishi ki vipi.

Kiwasiki uhalisia ya majirani wangu siwafahamu kwa sababu katika nyumba nazoishi ni mijengo ambayo watuohuwa hawaonani wakati natoka nikilekea kazini. Labda yeye yupo ndani wakati naingia yeye hayupo. Kwa hivo wengi siwajui najua na wafahamu wale wachache ila sio wote.

Kukimbia kwa sasa sipendi kukimbia, nilipenda kukimbia wakati nilikuwa shule ya upili, ila kwa sasa sipendi kukimbia, lakini labda ningerudi naweza kuwa mweledi ila kwa sasa sipendi kukimbia, manake nilipenda kukimbia wakati nipo shule ya upili.

Kuenda maktabani, naenda maktabani mara moja kwa mwezi. Naam na kwa hivi sasa nimekawia sana nina muda sijaenda kwenye maktaba. Lakini sana sana nikipata nafasi huwa ni mara moja kwa mwezi. Ndo muda mimi natumia katika maktaba.